Hili swali la kupendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Kitu cha kwanza mimi ni Dada. Mimi ni mtoto wakike. Kwa hivo kama mtoto wakike naweza kusema singe pendelea ndevu. Kwa sababu mimi ni mtoto wakike hauna urembo wowote. Lakini kama uluko unawulizia mambo ya kama napenda mtu ambaye amenyoa au kuvaa ndevu naweza kusema mimi napenda mtu ambae anaonekana ni msafi amenyoa ndevu zake na ako msafi. Iwe ni kijana wangu au iwe ni mse wangu mimi ningependelea mtu wangu au mse wangu. Asiwe na ndevu aonekana ni msafi. Maranyingi wale ambao uwa wanafuga zile ndevu. Kuna wenye wanaka vizuri lakini wakati mwingine inakuonyesha kama uko mchafu hivi. Kulingana na maoni yangu. Kwa hivo mimi ninaona. Nampendelea mtu ambaye amenyowa sio mtu ambaye anavaa ndevu.

Kazini wakati mwingine makosa hupatikana hakuna mahali ambapo hakuna makosa hutokea. Kwa hivo kuna wakati kazini kunatokea makosa ya aina tofauti tofauti inaeza kuwa makosa katika hali ya mahesabu inaeza kuwa makosa katika hali ya mambo kama vile ripoti kuandikwa vibaya inaeza kuwa makosa kulingana na maoni ambaye tajiri wako ameweka. Amesema kukuhusu au meneja na pengine haikuwa sawa. Kosa linaeza tokea katika jambo lolote pale kazini kwa hivyo. Wakati linatokea, mimi hutaka kabisa nijue, limeanzia wapi na nini imeleta hilo kosa. Kama linanihusu mimi na pengine sikueleweka, basi naenda najieleza. Kama nikosa kuhusu ripoti, ambalo mimi nimeandika na pengine inadosari, narudi, narekebisha, kisha, namrudishia ama namtumia yule ambaye nilikuwa nimtumie. Kama ni kosa la kihesabu na pengine ni kwa wale wanahusika na mambo ya hesabu za fedha kazini na na jaribu kumwelezea kwanza. Kisha na andika barua pepe nakuonyesha mahali kuna makosa kwa sababu saa zingine unapewa pesa uende ukazitumie kazini kule inje na unatakiwa uwe na ripoti safi wakati mwingine unapata kuna kasoro au ameandika pesa ambazo wewe mwenyewe hutumii. Kwa hivyo inabidi ujaribu sana ufuatilie hiyo maneno ujue. Mbona anasema kuna kasoro sehemu fulani alafu unajaribu kusuluhisha na yeye kisha Ukisharekebisha Basi sasa mna mna andika ripoti mpya ambayo imesahihishwa. Katika mambo mengine makosa ambayo yanatokea huwa nasema makosa yakitokea ni muhimu ishughulikiwe mara moja. Kosa lisiwekwe likae miaka mingi kisha badaye unakuja kuzungumzia wakati siku zimeenda sana. Ni muhimu kushughulikia mara moja kutatua hili mambo mengine yasije yakakwazwa kule mbele kulingana na kwa sababu hamku weza kutatua hile jambo.

Gazeti huwa inatupatia habari kuhusu mambo tofauti tofauti ambayo yanaendelea kwa nchi. Kama vile mambo za siasa, mambo ya hali ya anga vile inaendelea. Mambo ya biashara, mambo ya sina tofauti tofauti ya biashara. Mambo ya kilimo, mambo ya kuuza hisa. Matangazo ya vifo. Pia si kuna sehemu fulani fulani za lifestyle, huzungumzia mambo kama hayo mambo ya kuangalia afya. Mambo ni mingi sana ambayo tunapata katika gazeti. Ni mahali ambapo unaweza tafuta hata kupata kujua kampuni aina tofauti tofauti ambao pia wanauza vitu kama vile magari au mashamba. Au vyumba nyumba. Pia pale pale kuna mambo ya michezo. Kwa hivyo katika gazeti kuna habari nyingi sana kuna sehemu mbalimbali za gazeti ambazo zinaleta taarifa. Tofauti tofauti na kwa hivyo gazeti ni kitu ni chombo mzuri sana cha kuelewa mambo vile ioe na kupashana habari. Japo siku hizi ule wakati wa kusoma uko kidogo huwa napenda sana kuangalia habari za aina tofauti tofauti. Kupitia teknolojia au tarakilishi tofauti kama vile kompyuta, simu, radio sababu saa ingine hakuna hauna wakati, unataka tu uweke sauti uende ukisikiza vile mambo yamekuwa. Kwa hivyo mimi ndio nasoma gazeti lakini huwa sisomi sana. Hasa hizi siku hizi nyakati tunaishi. Kitambo kidogo nilikuwa nasoma. Lakini hizi masiku sisomi gazeti vile. Ni chochote ambacho nataka nakitafuta kupitia kuenda mtandaoni.

Kila jioni kabla sijakwenda kulala huwa na mambo ambayo huwa nafanya. Ndiyo niweze kulala kitu cha kwanza napenda nione ile taarifa au news ya saa tatu. Napenda sana niifuatilie nijue mambo vile imeendelea. Nikiwa nikishaona news nahakikisha kwamba vyombo vya kupikia au vya kuwekea chakula ni safi. Kwa hivyo nahakikisha jikoni ni safi kabisa. Pia ninaenda kwenye bafu najisugua meno na pia ninaingia kuoga. Nikisha kuoga basi ninaenda kuchukua kitabu changu kingine ninasoma kama dakika ishirini au thelathini napenda sana kusoma. Nikitafuta usingizi nikishamaliza kusoma sehemu yangu ya siku ya jioni. Sasa ninaingia katika maombi kisha naenda zangu kulala. Hivyo ndiyo huwa na mpango wangu wa jioni kila siku.

Kazini, tunao wafanyikazi ambao tume wakuta kule pia kunao wafanyikazi ambao wametupata sisi. Ambao tumeshafanya kazi kwa miaka kadhaa. Mimi binafsi, nimefanya kazi katika hiyo shirika ambayo nimekuwa nikifanyia miaka kumi. Na watu wamekua wakiandikwa kazi kulingana na kontrakt. Kulingana na makubaliano ambayo yamekua yaki yakibadilishwa kila mwaka inakuwa ni kontrakt ya mwaka moja kila mwaka. Kwa hiyo kufikisha hiyo miaka kumi imekua bidii na pia nimeona mengi. Ni wengi ambao wamekuja wakaenda na pia ni wengi ambao hawakuweza kupata nafasi pale. Wale ambao walinipata nikiwa pale kazini, mimi niliweza kuwakaribisha, kuwafanya wahisi nyumbani na hata ingawaje wako kazini, nilipenda sana niweke environment ya teamwork, environment ya kujali, masilahi ya wengine. Environment ambayo, mazingira ambayo, tunaeza kutatua mambo hapa na pale. Kwa hivo wakija huwa naenda, najieleza kwao. Kama ni mmoja, naenda kwake namwambia mimi naitwa fulani fulani nafanya department fulani na unakaribishwa hisi nyumbani jiskie uko nyumbani hata ukiwa kazini. Basi alafu namwelezea kazi yangu ina husu nini vilevile wakiwa wengi pia nachukua muda wangu wa kuenda kuwasalimia na kuwaeleza mambo gani ambayo nafanya katika department ambayo niko. Kuwa elezea ili waweze kuelewa mimi kazi yangu ni ipi na ni vipi tutakavyo shirikiana kuelekea mbele. Kwa hivyo mimi hapo kazini kuwa nafurahia sana nikiwapokea wageni wahisi wako kama vile wako nyumbani waweze ku kujua kwamba ni mahali watapata mtu ambaye wanaeza kusikizana naye na kujiskuma kikazi. Kulingana na malengo au kulingana na strategy au ile vision ya pale kazini. Na pia hata nikiwakaribisha pa kunazo zile boundary ambazo naweka hasa kabisa mambo yetu inahusu mambo ya kazi. Sio sana mambo ya mambo mengine hiyo iweze ku tuunganisha na vile tunaweza jua tunaweza shirikiana kuweza kutoa kazi mzuri pale kazini. Kwa hivo mimi ni mtu ambaye napenda watu. Na napenda watu wakifanya kazi mahali ambapo kuna mazingira ya kuaminiana ya kusaidiana napenda wahisi hivo wakiniona tango siku ya kwanza.

Mimi nimekuwa nikifanya kazi katika shirika ambalo limekuwa likisaidia akina mama wasichana na watoto ambao wali hadhirika kupitia kuenda gerezani kwa hivo kazi yangu imekuwa ya wale watu ambao ni wakueza kujaribu kusaidia hawa waadhiriwa. Kitu cha kwanza kupata haki. Cha pili Waweze Kujikupata uponyaji kupitia mambo ambayo wamepitia. Tangu walijikuta Wame Ingizwa gerezani na pia jambo lingine ni kuhakekisha kwamba Wame Weza wanaweza kutoka gerezani na kurudi Kuaraia Kwanjia ambayo wanaweza kujimudu eidha kibiashara au kima masomo au kuwanza maisha mapya ambayo inaeza kuwasitiri kuhishi muda ambayo unakuja. Kwa hivyo kazi yangu kabisa inalingana na masomo ya social sciences ama sociology. Mimi sikuanza kwa kusoma hilo somo kwa sababu mimi nilijikuta kwenye hile kazi. Kwa hivo ilinibidi wakati nilipata hiyo nafasi ya hiyo kazi kwanza kabisa nilikuwa najitolelea kuenda kuzungumza na wale watu. Na si kuwa na masomo ya hali ya juu sana nilikuwa tu naenda kutumia kipawa yangu vidogo vidogo. Kuweza kuwapa moyo wale watu wambao wako kule ndani. Ndio wakati hiyo kazi ilitokea ikanibidi mimi nyeende nijifunze mambo ambayo yanausiana na hiyo kazi ambaye nimefanya. Kimasomo nimesoma mambo mengi sana ambaye hayausiani hata na hiyo kazi. Masomo kama vile mambo ya urembo wa nywele nilifanya. Na nikaanzisha biyashara ikawa ngumu, nikaiacha. Nikafanya masomo ya kufanya mambo ya fitness Fitness instructor, mambo ya gym. Na nikafaulu. Na sikuweza kupata kazi kwenye gym wakati huo nilikuwa mjamzito. Kwa hivo, kazi ukanipita hivo. Sasa ndio nikawa nendelea na hii mambo ya kuenda kuwa zungumzia kina mama. Hapo ndio nilipata hii kazi yangu. Kwa hivo, wakati nilipata hiyo nafasi, nika jifunza kuwa life coach na pia mentor. Pia nikajifunza mambo ya ukansela na kuweza kuwapa wasia au kuwaelekeza au kuwasikiza wali ambao wameathiriwa. Hili kwasaidia kupona nikafanya hayo masomo pia nikafanya masomo ya criminology kuweza kuelewa vile mambo inafanyika mbaka mtu ajikute kule ndani. Na pia kuweza kuelewa hawa watu kwa sababu ni watu ambao mejikuta huko na ni mzudi welewe luga na mambo ambayo inahusu. Kwa kriminoloji. Changamoto ilikuwa ni kwamba kazi ilikuwa ni ya siku kidogo kwa hivo ilikuwa tunafanya kazi kwa kontrakt kwa hivo. Wakati mwingini unakuja wakati mwingini unaisha. Kitu ambacho ningependa kubadilisha ni ningeweza kufanya kazi katika serikali ambako najua kwamba naeza kupata fedha nzuri na nikona miaka mingi ni kiwakati ninaenda retire vile. Hivo ndo neza sema lakini kazi yenyewe nilipenda sana. Nikiona nimesaidia watu na wameweza kujismamisha na kujikimu kimaisha wakiendelea pia kupona.

Mwanga ni mzuri au muangaza ni mzuri kwa sababu unaondoa giza. Na malipopote kuna muangaza huwa mambo yanaonekana kwa wazi. Hayawezi kujificha. Au ata vitu vile kama uchafu au vitu kama wanyama wadogo wadogo amo chochote ambacho kine kuja kule mbele yako unaheza kukiona. Kwa hivu muanga au muangaze ni mzuri. Ninafanya hutembei kwa giza. Ninafanya unatembea ukijua kwamba unakanyaga wapi na unaona wapi na pia unaenda wapi. Iyo ni faida ya muanga. Kuna muanga mkali ambao ata ukija base nakuja pengine na jua kali. Na au inakuja na kunazo zile stima ambazo wanaweka ambayo inamata mengi sana. Kwa hivyo inamuanga mkali kabisa uwezi kuona vizuri. Hasaa hiyo mwanga ni kali sana inafanya mpaka macho nahisi unaumia kutazama au kuangalia vitu. Na pia kuna mwanga tu ambao ni wa kadri wa katikati. Wa kati unaweza kuona sehemu hili moaka lile. Hauhisi kuumia kwa macho kwa hivo ni mwangaza ambao uko kadri na unaweza haumii ukiwa unaona hizi mwangaza tunaeza zipata kwa vitu kama vile hizi taa, siku hizi kunazo taa za solar pia hata unaweza pata kupitia jua. Mimi ningesema mwanga ambao naupendelea ni mwanga ambao ni wa kati. Mwenyewe huwa na shida ya macho, kwa hivyo kukiwa na mwanga mkali sana unanidhuru mimi kwa macho. Na kuwa nasumbuka sana kuona vizuri. Kwa hivyo mimi ni mtu wa mwanga wa kati.

Kazi yangu haswa imekuwa ni kazi ya life coach. Ni kazi ambayo nimeifanya kwa miaka zaidi ya kumi na saba. Na ni kazi ambayo nimeifanya hasa kwa watu, kwa wanawake na kwa wasichana ambao bado wana miaka kama kumi na mbili na kumi na nane. Na kazi yangu haswa ilikuwa ni kuwasukuma wale ambao wamewahipitia magerezani, kitu cha kwanza wajielewe kingine waweze kutafta uponyaji wapone kwa mambo ambayo wamepitia katika hiyo hiyo safari ya kuenda gerezani na kingine kazi yangu ya muhimu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wametoka kule gerezani na wamerudi kwa raia wakaweze kujikimu kuanza maisha mapya. Na pia maisha ambayo itawafaa. Kwa hiyo kazi yangu nimejifundisha kwa hivyo imenifanya nika ona kwamba kuna watu wengi ambao wanajikuta sehemu zile. Na hawajafanya chochote uzoefu wa hiyo kazi imenifunza kwamba niwe mtu ambaye ni elewe sheria, sheria inasema nini. Kuhusu mambo ambayo huwa tunadharau kila siku. Kujua sheria inakusaidia wewe mwenyewe usijeuka, ukaenda ukavunja sheria kwa sababu watu wengi kama vile kwa mfano. Kunaye dada ambaye aliuziwa simu ya rununu. Ambayo ilikuwa imeibiwa lakini hakujua. Kwa hivyo, wakati ulitafutua uo simu ilipatikana na yeye, yeye hakujua kwamba ilikuwa imeibiwa kutoka kwa mtu yeye alinunuwa kwa sababu ilikuwa bei raisi. Lakini alijikuta kule gerezani. Na wengi ambao niliwaona kule ndani ni watu ambao wanaumasikini wa hali ajuu, pia ni watu ambao hawajasoma na pia ni watu ambao hawajui mambo ya sheria kwa hivo hata kujitetea inakuwa ningumu. Kwa hivo uzoefu wa huyu kazi ulinifundisha kutaka kujua sheria za nchi. Na nikafanya nikajifunza mafunzo ya kriminoloji ilikuwelewa. Nijambo gani leza sukuma mtu wakajikuta, anafanya mambo ambayo, yanafanya mtu wajikute kotini, au wajikute kwamba amearibu sheria. Na pia ni vipi mtu anaeza kujilinga au kujikinga, au wakati utakapo shikuwa, utajua kujitetea vipi. Kwa hiyo lazima uwe kwanza ni mtu wambaye ukona confidence. Na pia uwe na confidence kwa kuelewa kwamba umaelewa katiba munaelewa mambo ya sheria sasa uzoefu wa huu kazi wangu umenifunza mambo haya. Na pia kuponya ni muhimu sana. Hiyo safari kwa sababu inajama chungu wakati mwingi. Ni muhimu sana kuwa mtu ambaye unatafuta uponyaji wa roo yako. Wanasema kwamba hurting people hurt others yani wale wanaumia wanaumiza wengine. Kwa hivu ni mzuri utafuto uponyaji usije ukaenda na asira tena kwenye kwa watu ukasababisha madharama kubo ukajikuta tena umerudi kule ndani. Hiyo ni muhimu na umasikini jaribu uwe unajikimu ili usijikute umetumika vibaya kujipata kule geresani. Hayo ndiyo baadi ya mambo ya uzowefu wakazi umenifundisha hizo miaka ambazo nimezifanya.

Barua pepe kwangu ni kitu ambacho nakitumia kila siku. Iwe niko kazini au siko kazini, kisa na maana ni kwa sababu hiyo barua pepe, nimeandika katika mambo yangu mengi. Mambo ya benki, iwe ni mambo ya crypto, iwe ni mambo ya masomo katika kila app ya ambayo ziko kwenye tarakilishi. Hizo zote nimeandika. Kwa hivyo huwa natarajia sana nifike barua pepe kulingana na hizi sehemu nyingi nyingi ambazo ninahusiana nazo, kama hizo baadhi ya hizo nimetaja. Kwa hivo inanibidi na kila wakati ni kwa sababu niko na barua pepe yangu hata kwenye simu inanibidi ninapokea wakati ambapo nahisi tu ninataka kuangalia naangalia. Lakini kwa siku hivi naweza sema. Bora niwe na data au niwe kwa mahali ambapo kuna wifi. Ninaezaangalia barua pepe yangu saa yoyote. Lakini wakati ambapo sina wifi pengine nasafiri inanibidi kununua zile bundles kidogo kidogo huwa naangalia mara moja au mara mbili kwa sababu ile masaa ya ile bundles huwa zinapimwa. Kwa hivo siwezi kuona, kwa hivo nimejibu hilo swali kulingana na upatikanaji wa data na pia inategemea ni iko sehemu gani. Mahali ambapo kuna wifi au hakuna. Ikiwa kabisa kabisa ninaweza kupata barua yangu pepe. Wakati wowote ule kama vivi sasa nikiongea. Ni kubadilisha tu sehemu, na ninaangalia kwenye barua pepe yangu. Lakini kusudi langu huwa ni kila siku lazima niangalie. Mara chache kabisa ni kama mara mbili kwa siku yaani asubuhi na jioni.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni kwamba mimi mwenyewe ni napenda mkianza siku niwe na mawazo ambayo ni positive. Mawazo ambayo sio ya kunidhuru. Na katika kuweka akili yangu iwe hivyo. Huwa natarajia mambo mazuri. Wanasema mtu afikiriavyo ndivyo mambo humtendekea. Mimi mawazo yangu napenda kuzieka ziwe mawazo mazuri. Siku hii ya leo imekua na mawazo kadha ambayo ni ya kunijenga. Mawazo kama vile ya kuwa na amani, napenda sana amani. Jambo lolote ambalo nafanya. Bila amani, siisi amani. Kwa hivyo amani kwangu ni jambo la maana sana. Pia napenda wazo la kujikuza kielimu kusoma. Sio kwamba unasoma ili upate shahada. Kusoma ili kuelewa mambo. Na masomo yanapatikana kwa njia tofauti. Kuna kusoma ile formal ya shule na pia kuna masomo tu. Kama vile leo wakati nilipokuwa naenda sokoni. Unajionea watu, wakifanya vitu mbali mbali, wakijikimu kimaisha, na unajifunza kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo, na wakati ambapo pia ninakaa kusoma, iwe ni biblia au kitabu changu ambacho na kipenda, natarajia kujifunza. Kwa hivyo mimi pia niko na wazo la open minded napenda ni uwe mtu wa kusoma kwa siku. Ndio wakati unafika jioni najiuliza ni jambo gani leo limenijenga, ni jambo gani ambalo natakiwa nifanye bora zaidi na ni mambo gani natakiwa niepukane nayo. Ya siweze kunitoa katika lengo langu au malengo yangu mwaka huu. Kwa hivyo, hayo ni baadhi ya wazo, mawazo mazuri ambazo ninazo siku ya leo. Sio wazo moja ni mawazo ambazo ninazo kwa wingi.

Bustani ni mahali pa maandhari mazuri sana. Kwenye bustani unaeza kupanda maua ya aina mbalimbali. Pia kwenye lile bustani bado unaeza kupanda vitu kama vile matunda. Ao vyakula vya aina mbalimbali. Lakini unazipanga kwa unazipanga vizuri. Ili zisiharibiane nafasi ya kueza kukua vizuri. Kuna hizo matunda unaezaweka pale. Pia kuna maua ya aina rangi tofauti tafauti. Yakatoa mandhari mazuri sana. Kwa hivyo bustani ni kitu mzuri sana. Inakuletea hisia nzuri, ukiiona, pia urembo. Na pia kuna maua mengine ambayo huwe yanatoa harufu nzuri sana. Kwa hivyo na hisi vizuri sana. Na kama mimi nimeseme kwenye bustani langu ni muhimu pia niwe na chakula kidogo bora zisiwe zimewekwa katika hali ambayo inatoa urembo ili nisiwe tu ninaona urembo wa maua lakini sioni pati kitu ya kula pale. Kwa hivyo ninapenda kulima bustani. Napenda kuona mimea ikiyota ikitoka kwanzia chini na ikiwa kubwa. Mnaangalia vile naeza kuziunganisha. Kulingana na urembo ambao zinaleta. Hizo mimea tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi naeza kusema ni napenda sana. Ulima bustani. Vile mandhari itatokea.nikiweka aina tofauti tofauti ya mimea. Pamoja na urembo ambao utatokea pamoja na arufu nzuri nzuri za mauwa ambazo huwa zinaleta hizo harufu nzuri.

Vyakula vinaweza kupikwa kwa njia tofauti tofauti, pia kuna vyakula ambavyo sio lazima zipikwe hutayarishwa na na kuwekwa katika hali ambayo vinaweza kulika kuna vyakula ambavyo huliwa zikiwa zinaonekana bado ni mbichi na kuna zile huliwa kama zimepikwa. Mapishi pia ni ya aina mingi sana. Kuna mapishi ya kukaanga chakula, kuna mapishi ya kuchemsha, kuna mapishi ya kuchoma, kuna mapishi neno aina mbali mbali, na kuna vyakula ambazo, baina yao unaeza bado kuzipika kwa njia tofauti tofauti. Kama vile samaki au sima au wali unaeza ukaanga na ukaweka. Harufu tofauti tofauti na cloves na spices tofauti tofauti. Mimi ninapendelea chakula ambacho ni cha ladha. Napenda kujaribu kuweka spices kwenye chakula. Ili niweze kusikia ladha tofauti tofauti na harufu nzuri nzuri. Hiyo ndiyo maana nasema ninapenda chakula ambacho kina ladha nzuri. Ladha ambayo imeletwa kwa kuongezea vitu vya aina mbali mbali. Ambazo sinatumika katika upishi. Ili zikaongeze ladha zaidi. Iwe ni ladha spicy au ni ladha ambayo inanukia vizuri. Vitu kama vile ndiyo napendelea. Kwa mfano kama vile upishi wa wali wa pilau. Naupenda kwa sababu wali huwezi kuupika pilau huwezi tu kuupika hivo kwa kuchemsha. Utahitaji uwe na vitunguu ambayo inaleta harufu nzuri, na rangi, uwe na mafuta. Uwe nazo zile na spices ambazo utazieka za kila aina. Ambazo utataka kuweka ili chakula chako kiwe na ladha. Kwa hiyo mi napenda chakula ambacho kina ladha nzuri.

Siku hizi kina dada pia na wanaume huwa wanavalia mavazi sawia. Mambo yamekuwa hayaeleweki siku hizi kwa sababu ya mambo tofauti tofauti ambayo yanafanyika hapa duniani. Mimi ni mtu wa kike, kwa hivyo kwa kawaida ilikuwa kuvaa siketi ni kitu cha kawaida. Wakati ulikuwa sa sisi, wakati tulikuwa, tunakua, ukivaa suruali, unaonekana mtoto mtundu. Unaonekana wewe ni mtu ambaye unataka kujionyesha mwili wako. Wazazi hawakuwa wanachukulia mambo kama hayo vizuri. Walikuwa wanaona kama uko na utundu au ukorofi, au una ukora mwingi sana ukivaa suruali. Sikupata kujua kijana ambaye ni wa kike au ni wa kiume inakuwa ni ngumu sababu tunao wale ambao wanavaa mpaka wanabeba vibeti na ni wa kiume wameumbika kabisa kiume lakini vile wanajua wanajihisi kama vile wanawake na pia wanapenda zile nguo za wanawake. Kupaka viatu vipodozi hayo yote wanafanya kwa hivyo. Hizo nyakati za kuonekana wewe ni mtundu ukivaa suruali zimepunguka. Ziliisha siku hizi jinsia zote zinaeza vaa chochote. Lakini mimi ingawaje ni wa jinsia ya kike. Ninapenda kuvaa suruali. Kwa sababu kazi zangu nyingi zinahitaji kukaa. Hazihitaji sana mambo ya nguo vile, napenda nikiinama sina wasiwasi wa kuangalia nyuma yangu, kwa hivyo napenda. Kuvaa. Suruali. Suruali ndiyo nahisi zinanirahisishia mambo yangu. Skati itanibidi nivae sikati. Nivae either na kamisi au nitafute tena suruali nyingine ya ndani ambayo itanifanya nisihisi joto zaidi Kuchomeka. Hivo ninafurahia sana kuvaa suruali sikati mara moja moja tu kama itanibidi kuvaa lakini sio lazima.

Mimi nilizaliwa wakati wa miaka ya sabini kwa hivyo kukua kwangu tumetumia sana kalamu. Tumetumia kalamu ya mate. Kalamu ya wino kuandika. Siku hizi kunazo tarakilishi za kompyuta ambavyo unaandika kwa kupiga chapa, kwa hivyo inatokea tu ikiwa safi vile, katika kukua kwangu nimebahatika kujaribu zote mbili. Kuandika kwa mkono wangu na pia kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa mkono wangu imenisaidia sana. Mimi ni mtu ambaye nikisoma napenda yale mawazo ambayo nimepata, naandika mahali kwa notebook kidogo naandika. Lakini katika mambo mengine kama ya kazini sana sana inabidi kuandika kutumia kompyuta kwa sababu huna wakati wa kuenda ukifuta na kuenda ukicancel mambo ambayo umeandika answer ikiwa kama haina vile spellings zimekuwa mbaya. So naweza sema mimi napenda kuandika kwa mkono wakati niko mkutanoni au wakati ninajifunza kitu. Napenda niandike kwa mkono wangu nielewe. Hata ingawaje mkono wangu sio kwamba ati unaandika vizuri vile lakini kimawazo yangu nikiandika niieke chini. Ndiyo naielewahile jambo. Kwa hivyo napenda kuandika kwenye notebook, nikiwa kwa mkutano au kama niko kanisani vile kwa mambo ambayo nafundishwa. Niweze kunakili mambo hata kama ni mkutano niweze kukumbuka mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini kikazi vile mimi napenda kutumia kompyuta sababu sina wa kwa kompyuta kubadilisha mambo ni rahisi sana, sio kama vile kufuta na kuandika au ukikosea herufi hizi na zile inabidi tena unaanza upya. Kwa sababu ya kazi au kwa kuharakisha mambo napenda nitumie kompyuta. Lakini katika mambo tu ya mikutano au mambo yangu ya kujisomea, napenda niandike kwa mkono wangu. Hivyo ndivyo naweza kujibu swali hili. Ambalo nimeulizwa kama napenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Kwangu ni zote. Kile kitatofautisha ni niko wapi na ninafanya nini. Kama ni katika hali ya masomo au mkutano mdogo, napenda niandike kwa notebook. Lakini kama ni mambo ya kikazi, napenda sana nitumie kompyuta.

Mazingira ya kazi ambayo napendelea ni mazingiraambayo watu wanakaribishwa vizuri, wakiingia kazini, na pia wakati wanakuja kumaliza kontrakt zao, wanaachishwa kazi vizuri. Kila mtu wanajua wakati umepata kazi, kunasiku naingia na kunasiku natoka. Na hivyo kama ulipokelewa kwa furaha ni muhimu upokelewa wakati wakuenda. Hiwe pia ni wakati wa furaha isiwe ni wakati wa majonzi. Kwa hivyo hivyo ni mazingira abayo na penda. Kusiwe na hile mazingira abayo inaleta na wakati unaenda kwa mtu umedhaulika. Shio kwa wengine wale ambayo bado manaendelea na kazi mazingira ingine ambayo ningependelea kazini ni mazingira ambayo kama unanyangwa kwa utatu kutuliwa mabema, kama kunawa mbao ni watu mbao lifanya makukosa au kosa, lina wanachukua chukumu, lakuchukua responsibility, kusema kwamba ni sisi diyo au mimi nilifanya jambo hili, mingine nilifanya kwa sababu hivi na hivi, kwa hivo jambo linatatuliwa watu wakisongambele. Sio mambo ambao kukiwa na jambo, wale wakubwa hawaelezei shida ilitoka wapi, lakini wanawazungumzia vibaya. Nao, unaona kama wanafanya mambo ya kimakuru vile. Mazingira ingine pia hile nigependa ingekua mazingira ambayo ni ya team work hakuna mtu anajua kila kitu. Watu anasaidiana. Kuna wale ambao wakona uwezo. Hasa za kutumia kama vile kompyuta hivi. Na niwepesi kuelewa mambo. Na kuna wale ambao wanajivuta. Lakini pia niwaadilifu. Wanapenda kuangalia mambo kwa taratibu fulani kwa kikisha kwamba kazi inatokea kwa quality nzuri kwa hivyo mazingira ambayo inakuza kushirikiano neni teamwork ni mzuri sano unaleta watu pia inafanya watu wanahisi kwamba wanachangia kuinua au kujenga lile shirika au kampuni jambo lingine au mazingira ingine ni ambayo ningependelea kazini ni mazingira ambayo iko na uwazi watu wana uhuru wakujieleza na kuongea mahali ambapo watu hawana uhuru wakujiongelesha huwa inaleta isia ya uwoga kwa hivyo inafungua njia kuleta watu kuzugumza chini kwa chini na hiousio vizuri kwa hivyo mazingira ambayo ik owazi watu waneza kujiongelelea mazingira ambayo ni wazuri inaleta ukwili na inafanya watu waweze kutatua mambo na kusonga mbele mazingira ingine pia ni kuwatuza watu ambayo wanafanya kazi kwa bidii pia kuwakumbuka watu ambayo wamejenga au wameinua kampuni yako kwa miaka mingi kwa sababu ilikuwa ni kujitolelea pengine walikupata ukiwa chini na sasa umekua ukawa ni mtu ambayo unaishimika na kampuni yako ni mzuri. Uweze kuweka mazingira ya kuwashukuru wafanyika ambao amititolea kukuza shirika lako au kampuni lako. Hiyo ni mazingira ambayo mimi naona nzuri sana pale kazini.

Programu za simu ni nyingi sana za kutumia. Na zinatumika kulingana na kazi ambazo umejipatia. Ama kulingana na mambo ambayo umepanga kutumia aza Tandao. Programu ambazo kawaida huwa natumia hasa ni program ya email ambayo ni ya kutuma ujumbe ambaye ni barua pepe. Hiyo ni programu ambayo kila siku natumia kupata ujumbe kutoka sehemu mbalimbali na mimi pia ninatuma. Kwa hivyo hiyo ni programu ambayo naitumia sana sana. Programu ingine ambayo pia hua natumia ni zeli. Zeli huwa ni ya kuweka data. Kwa hivyo wakati ambapo nahitaji kuweka data hua natumia hiyo. Pia kuna programu ya presentation. Ambaye huwa pia natumia lakini hiyo. Natumia wakati nahitaji kupeana ripoti natumia hiyo. Zipo nyingi ambayo huwa natumia kila siku. Yaani naweza sema ile ambayo huwa natumia sana kwa u rahisi ni hilo hapla barua pepe.

Kazi yangu nayasema ni kazi ya kusaidia. Kina na mama aki na tu wototo na wasichana ambao wamejikuta kwenye. Jela mgerizani. Wakawa wakiwa kule ndani kwa hivyo lazima kuwapa mafunzo ambayo itawasaidia. Na kuona vile wanavyoweza kurudi kutoka kule na magerizani kurudi kwa raia na waweze kujikimu kimaishi. Kwa hivyo mafunzo ambayo kazi yangu imenisaidia nayo ni. Mafunzo ya kuelewa kwamba unweza kuwa mtu mzuri na ujikute pahali pabaya kwa sababu ya kwa sababu zingine hazieleweki kuna sababu pengine ulijiusisha na watu wabaya ukajikuta kule kati mwingine unaweza kusema kama ni bahati mbaya ukajikuta sehemu ile na wakati mwingine unaweza kuwa ulionewa tu na watu ukaamua kuchochea ukajikuta sehemu zile. Na pia kule ni mahali ambako unapata kuna maskini na kuna matajiri. Ni mahali ambapo haibagui. Kwa hivyo unaezakuwa tajiri na ujikute kule. Unaezakuwa uko maskini na ujikute sehemu ile ile hiyo imenifunza sana. Kunao pia watu ambao tulikuwa nao ambao walikuwa kule gerezani na wakatoka. Walikuwa wanafanya kazi nzuri nzuri zaidi. Lakini kazi zao ziliisha. Hiyo pia kwangu likuwa ni funzo kwamba ingawaje niko kazini chochote kinaeza fanyika na nikajikuta kazi imeisha. Hivyo lazima nifanya nini. Nielewe kwamba kunakuwa na mwanzo na mwisho. Na uwe wao haukuisha vizuri kwa sababu walijikuta wako kwenye matata gerezani. Pia nilijifundisha kutokuwa jaji watu yaani ku kuangalia tu watu na kusema huyu ni mbaya huu ni mbaya ilinifunza kuweza kusikiza watu husikia wametoka wapi ni mambo gani wameyapitia ma ni mambo gani yamewapatia changamoto mpaka wakajikuta sehemu zile. Pia wao wao ni watu ambao wana wasia kwa sababu kama vile wanasema experience is the best teacher unakuta kwamba katika mazungumzo yao yanakuwa ni ya kukoma. Wenyewe wanakuambia usifanye hivi usifanye vile kwa hivyo. Ile experience wamepitia ya uchungu wanakuambia au wanafunza. Usijaribu kupita njia ile kwa sababu. Ukifanya hivi na vile utajikuta pabaya. Na usije huku kama vile tulivopita huku. Kwa hivyo ni mafunzo mengi nimejifundisha na yamenjsaidia. Ikanisaidia kujikinga na mambo mengine ambayo. Pengine nilikuwa naona kama mzaha. Hiyo mambo ya hasira. Kulikuwa na wanawake wengi ambao walikuwa wanajikuta kule kwa sababu ya kuwa na hasira. Wengine walipata waume wao wakiwa wamepata mabibi wengine. Kuchukua hatua mkononi. Kwa hivyo ilinifunza kwamba hata ukitendewa mabaya wakati mwingine heri hata kutoroka. Kuliko kuchukua mkono hatua mkononi na ukaumiza mwenzako. Kisha unajikuta gerezani.

Kwenye olimpiki kuna mchezo tofauti tofauti sana mchezo nyingi zingine hata huku kwetu afrika hatuzijui lakini wakati wa olimpiki unaona kuna mchezo mingi zile hata haujui jina zao sisi kama mimi kama mtu ambaye nimezaliwa hapa nchi ya kenya tunajulikana ulimwenguni kuwa sisi ni watu ambao katika riadha tuko kipaumbele na tumewashinda. Nchi nyingine wengi sana. Hapa Afrika na pia duniani kwa hivo tunajulikana sana kwa kukimbia. Hasa mbio za masafa marefu. Kitambo kidogo tulikuwa na wakati olimpiki tulikuwa tunafurahia sana kwa sababu tulikuwa najua nchi yetu ikienda olimpiki ilikuwa ingetuletea medali. Kwa mchezo wa dondi. Yani boxing. Kwa hivo kulikuwa na matarajio makubwa sana kwa mchezo wa ndondi na mchezo wa ya kukimbia. Ni za riadha. Kwa hivo mimi tangu nianze kutazama michezo za olimpiki. Nimekuwa nafurahia sana. Wakati olimpiki huwa nahisi kama niko katika holiday niko wakati wa mapumzishi niweze kuona nchi yangu ikifanya vizuri kule. Eee kwa michezo ya olimpiki kama vile nimesema sisi wakenya ni watu wa kukimbia kwa hivo huwa na matarajio makubwa sana kuona wenzangu wa kenya wakiimbiwa pale wimbo wa taifa ambao unaleta hisia nzuri sana za kujivunia kama wakenya. Kwa hiyo mimi katika olimpiki hizo michezo mbili ndiyo ambazo nimekuwa nikifurahia sana kuzitama ma kwa sababu lengo langu kubwa hapo ni kuona tukiwa tunapandishwa kwenye kile lile jukwaa alafu tunapewa dhahabu au fedha. Kwa hiyo tangu wakati mchezo wa ndondi ulirudi nyuma. Ilibidi tucheze niwe naangalia sana sana riadha. Riadha kwetu ni kitu ambacho kimetuletea sifa teletele na sifa nzuri sana na ni kitu ambacho tunajivunia na tunajigamba kwayo. Kwa hiou wakati huo huwa napenda sana nione mbio au riadha katika olimbiki kisherekea kuona wakenya wetu wakipewa zile dhahabu, wakishinda, shahada hizo za dahabu na pia usikia wimbo wetu wa taifa ukichezwa.

Huku kwetu nchini, kuna mifereji mbali mbali za television ambazo huwa tunaziona. Kuna mfereji wa Citizen, kuna mfereji wa NTV, kuna mfereji wa Hope, kuna mfereji wa CNN, kuna mfereji wa Sky News, kuna mfereji wa Al Jazeera, kuna mfereji. Mifereji imekuwa mingi sana. Ambayo imekuwa zina tujia kwenye television. Siku hizi naona mpaka kuna ingine inaitwa arobaini na saba, TV arobaini na saba, kunayo K24, kunayo KTN. Izo ni baadhi tu ambazo zile nimetaja. Zipo na huwa zinaleta vipindi vizuri sana. Sana. Mfereji ambao mimi huwa naufuatilia sana. Ni mfereji wa tv ambao unaitwa citizen. Citizen imekuwa mfereji kwangu ambayo inaleta vipindi ambavyo nazifurahia. Kwa hivo kila wakati utakuta hata nikiweka runinga yangu au televisheni naangalia mfereji wa citizen. Ni mara kidogo sana utanikuta nina rejelea hizi zingine. Ni kirejelea ama nikitafuta televisheni mfereji mwingine huwa wakati wa pengine news au habari. Nikiona kwa mfereji wa citizen habari ya saa moja jioni na saa tatu unaweza kuta nikiangalia katika mfereji wa NTV. Lakini ile mfereji ambayo huwa naifuata kwa sana kila siku mfereji wa TV ambayo unaitwa citizen.

Nguo niza aina nyingi. Kunazo nguo ambazo uneweza vaa za kuenda kazini ambazo zinaitwa official wear kunazo nguo ambazo unazivaa zinaitwa casual wear yani uneweza vaa mahali popote na uhisi ukiwa tu upo huru. Kunazo pia nguo ambazo niza sherehe vile huwa unazivaa wakati wa sherehe ata wakati wa vya harusi tena ata wakati wa matanga kunazile nguo. Pia kunanguo mbazo na vaa ukiwa katika pengine una performa kama ville ukukwaya. Unazo zile uniform mbazo muwa mmesikizana kwa hivu na vaa. Mavazi ni ya aina tafauti tafauti tena mavazi yanatoka sehemu mbali mbali yakiwa na a fashon mbali mbali. Mimi ninafenda fashion mbali bali za kabila tofauti ama za culture tafauti tafauti. Na pia a wakati wa kama ni mambo ya kiofisi uwa napenda kuvaa nguo za kiofisi. Ni muhimu mtu kuvaa kulingana na lile anafanya. Usije ukaa onekana kama ujielewi. Kwa hivyo mimi katika mavazi yangu uwa napenda na vaa kulingana na na programu ya siku vile ilivo kama ni kikazi na vaa kikazi. Kama ni kimichezo pia na vaa nguo za mchezo. Kama ni wakati wa weekend na ukofri na vaa casual. Na vaa kulingana na siku vile ilivyo. Na kama ni sheree ambaye naenda pia ni nazo zile nguo ambazo nazitenga za kiasili za kwenda sheree. Kwa hivyo mimi kuva kwangu ni na vaa nguo kulingana na theme. Ama kulingana na kazi ambayo na itajika kufanya. Au shuguli ambayo na shugulikia. Ina nifanya ninaamua sana nini ambayo na eza iva.

Marafiki ni watu wazuri kuwa nao kwa sababu pia huwezi kuishi kivyako ni muhimu kuwa na mtu ambaye unaita ni rafiki yako. Rafiki ni mtu ambaye anasimama na wewe katika hali na mali. Ni mtu ambaye anakudhamini na pia anakutakia mazuri. Hii miaka ambaye nimeishi kama vila wanasema kuishi kwingi kuona mengi. Imekuwa na marafiki wa aina tofauti. Wale ambao wanajiita rafiki lakini na wakati mwingine wanaku geuka. Kwa hivo imekua hata ni ngumu kujua ni nani rafiki wa kweli kukingana na mimi rafiki wa kweli ni rafiki ambaye anasimama na wewe katika dhiki na faraja. Na pia ni rafiki ambaye anakuelewa, mahali ulipo, kujaj na anakuelewa. Pia ni rafiki ambaye anapenda kuona ukiondelea. Ni mtu ambaye anaweza ni sukuma, ni pande au ni inuke. Nisiwe mtu ambaye anabaki chini yeye akiendelea. Hizo ni baadhi ya qualities ambazo huwa naona ni za rafiki. Lakini sasa unapata kwamba kwa ukweli zikuhizi watu wanavutiwa kwa na wewe kwa sababu ya mambo tofauti. Kama we ni mkarimu wanavutiwa na ukarimu wako. Kama we ni mtu ambaye uko na mambo mengi ya kupeana unapata unakuwa na marafiki wengi. Kwa hivyo mimi, kama vile nilisema kulingana mimi rafiki ni mtu anakaa aje. Niko na rafiki mmoja ambaye tulipatana. Na nikielekea zangu sokoni kununua chakula cha mahindi. Hata sikuwa nimepanga chakula cha mahindi lakini nilinunua. Nilinunua kwa sababu vile niliona anaji kakamua. Na tangu wakati ule nikawa ninaenda pale kwa kununua bidhaa zake. Hata zikiwa haziko mzuri ili kutengeneza urafiki. Na sahizi imekuwa kama miaka ishirini na tano tangu tujuane. Umekua rafiki ambaye huwa ananishikilia kimaombi, kimawazo, tunakuzana. Na tangu alipotoka katika ile hali ya uchochole au umaskini, sahizi ako na kwake na watoto wake wamekuwa wakubwa, inakuwa ni furaha sana kwangu. Na yeye pia ni furaha kwake kuona watoto wangu wakiwa wanakaa vizuri. Kwa hivo, kingine ambacho nampendea ni mtu ambaye ana mcha mungu na ni mtu ambaye hapeani wasia ovyo ovyo. Kwa hivyo wakati anapapeana wasia, unakuta ni mtu ambaye anapeana kulingana na wadilifu zaidi. Na yote, mathumuni yote ni ili aweze kuona mambo yako hayajaharibika lakini yametengenezeka. Kwa hivyo, huyo ndiyo rafiki ambaye nampenda anaiwa Maria. Na siku hizi hakai karibu na mimi, anaishi mbali, lakini bado huwa tunazungumza. Karibu kila wiki sio kila siku.

Wakati wa likizo ni wakati mzuri wa kupumzika, ni wakati wa kusafiri kwenda sehemu mbalimbali kujivinjari. Pia ni wakati wa kufanya mambo yangu binafsi ambayo nilikua nimeacha nyuma. Kwa hivo wakati wa likizo kwangu ni wakati ambao napenda kusafiri kwenda sehemu tofauti, kukutana na watu tofauti na katika mazingira tofauti. Pia ninapenda wakati huu nijiangalie mwenyewe niweze kwenda kujirembesha na pia kujitengeneza tu nihisi niko smart na nimejipeleka kwenye spa nikafanyiwa mambo tofauti tofauti ya urembo. Kwa hivo, najistawisha kwa kujishughulikia hiyo wakati kwa sababu siku hizo zingine nimekua niko bizi sana, niko na shughuli nyingi hapa na kule. Lakini wakati wa likizo ni wakati wa kujiangalia mimi ndani, nitulie, nijivinjari, nijifuraishe na pia nijitunze. Ndiyo wakati likizo itakapoisha, nikirudi narudi nikiwa na nguvu mpya ya kwendelea na mambo ambayo nafanya kama kawaida.

Asali ni nzuri sana. Asali napatikana kutoka kwa mnyama abae au nyuki. Nyuki ambao huwa wanaenda kuzitengeneza kwenye miti. Asali ni tamu. Na pia kuzipata huwa ni nadra zaidi. Kule nyumbani. Kule nyumbani. Kule kijijini huko nyumbani. Tumezieka zile. Zinaitwa vipi. Zile hives. Bee hives za asali na tumebahatika kweli kuweza kupata asali. Asali ambayo inatoka kule ni tamu sana. Wakati mwingine hatukuweza kupata asali nyingi lakini hivi majuzi tulipata asali kama lita mbili hivi. Asali yenyewe ni tamu. Ukila hata hutamani iishe. Kwa hivyo napenda asali ukisikia mpaka nimeweka zile nyumba za kutega nyuki ujue kwamba napenda asali. Wacha vile wanasema fuata nyuki ule asali. Mimi nimeweka mtego ambao nyuki wanakuja. Napata asali halafu na mi najifurahisha.